Kabla ya kulala usiku huwa ninaomba na huwa ninasoma maandiko matakatifu na pia huwa nina tafakari siku nzima jinsi ilivoenda na kumshukuru Mungu amenivusha salama ameniongoza salama nikisha maliza huwa ninalala usingizi mororo.